Mvua inaponyesha katika eneo langu, mara nyingi huanza taratibu, kwanza mawingu meusi huonekana angani na upepo huanza kuvuma. Baada ya mda, matone machache ya mvua huanza kudondoka. Kisha mvua huongezeka na pia huongezeka na kuwa kubwa. Mvua inapokuwa nyingi, sauti ya matone ikigonga paa huwa kubwa na kuvutia. Wakati mwigine, husikika pia radi na upepo mkali. Kwa kawaida mvua inaweza kunyesha kwa dakika thelathini hadi saa kadhaa kulingana na hali ya hewa, mimi hupenda kusikiliza mvua inaponyesha kwa sababu sauti yake hunipa utulivu na kufanya mazingira yawe mazuri na yenye amani.

Ndiyo napenda kuogelea sana na moja ya shughuli inazofuraiya kwa sababu huni saidia kupumzika kuandaa mawazo na pia kufanya mazoezi ya mwili. Ninapokuwa na mda ningependa kwenda sehemu yenye bwawa au mahali salama penye maji na kuogelea kwa mnda. Pia napenda jinsi kuogelea kuna vyofanya mtu ajisikie huru na mwenye nguvu kwa ujumla ni shuguli ambayo ningependa kuifanya mara kwa mara zaidi.

Ndio napenda kusikiliza redio kwa sababu ni njia nzuri ya kupata habari na burudani mara nyingi nasikiliza redio wakati wa asubuhi. Ninapo jiandaa kwanza shughuli za siku na pia jioni ninapokuwa nimepumzika napenda zaidi vipindi vya muziki habari mchezo na mazungumzo mbalimbali kwa sababu huni fanya niendelee kufahamu mambo yanayo endelea pia radio ni rahisi kusikiliza kwa sababu, si lazima niache shughuli ninazofanya. Ninaweza kusikiliza mziki au kipindi fulani wakati napika.

Kwa kawaida, hadithi huanza kwa maneno yanayo wavuta, wasikilizaji na kuwafanya watake kujua kinachofuata. Maneno ya kwanza yanaweza kuwa hapo zamani za kale palikuwa na au siku moja katika kijiji kimoja. Baada ya hapo, msimulizi hutambulisha wahusika mahali ambapo tukio linafanyika na tatizo au jambo linaloanza katika hadithi kadri hadithi inavyoendelea matukio mbali mbali hutokea na wahusika hukutana na changamoto tofauti. Msimulizi hueleza matukio kwa mpangilio ili wasikilizaji waweze kuelewa na kufuatilia hadithi vizuri wakati mwingine, hadithi huwa na mafundisho au ujumbe ambao msimulizi anataka wasikilizaji wajifunze mwisho wa hadithi tatizo huwa linatatuliwa na wahusika kupata matukeo kutokana na matendo yao hadithi inaweza kuishia kwa furaha, huzuni au fundisho fulani. Maneno ya mwisho yanaweza huwa hapo ndipo hadithi yetu ilipoishia na wakawa na maisha mazuri tangu siku hiyo msimulizi anaweza pia kusema na huo ndio mwisho wa hadithi yangu. Asanteni kwa kunisikiliza.

Kila jioni kabla ya kulala huwa naanza kwa kumaliza shughuli zangu za siku na kuhakikisha nimepumzika kidogo kisha mi huoga kila huoga ili nijisikie safi na mwenye utulivu kabla ya kwenda kitandani baada ya kuoga huwa navalia nguo za kulalia na kupanga vitu vyangu kwa ajili ya siku inayofuata baada huwa nakula chakula cha jioni mapema ili nisilale mara tu baada ya kukula napenda chakula cha jioni kiwe chepesi na chakutosha baada ya hapo, mi hupiga mswaki na kuhakikisha usafi wangu wa mwili na mdomo uko vizuri wakati mwingine mi husoma kitu au kusikiliza muziki kidogo ili kupumzika kupunguza mawazo na kujituliza pia huwa naangalia simu yangu kwa muda mfupi kama vile kusoma ujumbe au kuwasiliana na familia na marafiki ata hivyo, mi hujaribu kutotumia simu kwa muda mrefu sana kwa sababu nataka kupata usingizi mzuri kabla sijialala huwa napanga mawazo yangu na kufikiria mambo muhimu au kufanya kesho mwisho, mi huzima taa naweka simu pembeni na kujilaza kitandani wakati mwingine mi hufanya, tafakari fupi kuhusu siku yangu nikifikiria mambo mazuri yaliyotokea na yale na yaweza kuboresha kisha mi hujaribu kulala kwa utulivu ili niamke asubui nikiwa na nguvu na tayari kwanza siku mpya.

Msitu ulio karibu na ninapoishi ni eneo lenye miti, mingi na mimea mbali mbali. Kuna miti mirefu, vichaka, nyasi na wakati mwingine maua ya aina ya tofauti. Pia kuna ndege vipepeo, wadudu na wanyama, wadogo wanopatikana katika mazigira hayo. Sehemu hiyo huwa na hewa safi na ni tulivu. Hasa wakati wa asubui, watu mbalimbali huingia msituni kwa sababu tofauti baadhi yao huenda kutafuta kuni au kukusanya vitu vinavyoweza kutumika nyumbani wakati wengine huenda kwa ajili ya kutembea au kufanya shuguli nyingine wakati mwingine watoto au vijana huenda karibu na eneo hilo kucheza lakini ni muhimu kuwa wangalifu kwa sababu msitu unaeza kuwa na maeneo hatari kwa jumla msitu huo ni muhimu kwa mazingira kwa sababu miti husaidia kusafisha hewa kutoa kivuli na kuifathi mazingira ya wanyama na ndege ni vizuri pia watu wanaozunguka kutunza kwa kuepuka kukata mti ovyo kutupa taka au kuwasha moto bila uangalifu.

Mara nyingi ninapofanya matengenezo madogo nyumbani huwa kwanza naangalia tatizo nini na kama ninaweza kuitatua mwenyewe kwa mfano naweza kurekebisha kurekebisha kitu kilicho legea kubadilisha balbu iliharibika hau hau kupanga sehemu ambayo inahitaji kurekebishwa. Kitu cha mwisho nilicho tengeneza kilikuwa balbu iliyokuwa imeharibika nilihakikisha kwanza kuwa umeme umezimwa kisha nikatoa balbu ya zamani na kuweka mpya baada ya hapo nilihakikisha kila kitu kinafanya kazi vizuri vifaa ninavyotumia kwa matengezo madogo ni kama bisi bisi, pliers, nyundo, spana na tebu vifaa hivi hunisaidia kufanya kazi rahisi nyumbani hata hivyo kama tatizo ni kubwa au linalo husisha umeme na mabomba kwa njia ngumu huwa simalizi mwenyewe katika hali kama hiyo humwita fundi mwenye ujuzi kwa mfano tatizo la umeme humwita fundi wa umeme na tatizo kubwa la mabomba humwita fundi wa bomba ninaona ni muhimu kujua uwezo wangu wa kutomudu kufanya kazi ambayo inaweza kuwa hatari ujumla matengenezo madogo husaidia kuweka nyumba katika hali nzuri na kuokoa muda na gharama.

Mtaa wa jirani na eneo letu unatofautiana kidogo kwa sababu una mazingira na watu wenye shughuli tofauti. Kuna nyumba nyingi za familia maduka madogo na maeneo ambayo watu hukutana kwa shughuli mbali mbali. Kuenda huko mara kwa mara hasa ninapokuwa na shughuli kama kununua vitu kutembelea rafiki na au ndugu au kushiriki shughuli za kijamii. Watu wanaoishi huko ni familia, vijana, watoto na watu wazima wenye shughuli mbali mbali baadhi yao wanafanya biashara, wengine wameajiriwa na wengine wanafanya kazi zao binafsi. Ninapokwenda huko napenda kuona jinsi majirani wanavyoishi na kushirikiana.